Natumia simu kwa muda wa masaa tatu hadi nne kwa siku. Sana sana natumia simu kuwasiliana na kuona ya yanayojiri duniani katika mitandao ya kijamii. Simu yangu ya kwanza ilikuwa Nokia. Simu inasaidia maisha yangu kwa sababu ninaeza kufanya mambo mengi bila kusafiri. Kwa mfano naweza tuma pesa, naeza wasiliana, naeza fanya biashara kwa kutumia simu. Nahisi kwamba wakati mzuri wa kuzima simu ni usiku wakati ninapumzika na kulala.

Napenda kufanya kazi na wengine, kuliko ni navyopenda kufanya kazi nikiwa peke yangu. Hii ni kwa sababu, nikiwa na wengine, tunaweza kufanya kazi mingi kwa mda mfupi, hivyo kuokoa mda, na pia tatizo lolote likitokea, tunaweza kusaidiana kufanya ile kazi.

Ninapenda kutumia muda na familia yangu sanasana kwa kushiriki chakula, cha asubuhi ama cha jioni, pia napenda kushiriki katika mazungumzo, tukijuliana hali na jinsi kila mmoja anavyoendelea, na mwishowe napenda kutumia mda na familia yangu kusafiri maeneo mbalimbali ndani na inje ya inchi yetu.

Ninaapanga wiki yangu ya kazi kwa kuhakikisha kwamba, nimefanya uhakiki kabla ya kuanza wiki, kuandika chini kazi zote ambazo ninafaa kuzifanya, na kuzipanga kulingana na umuhimu wa kila kazi. Mwishowe, ninagawa kila kazi kwa siku yake maalum.

Napenda tabia ya kupenda watoto kwa wengine. Watu ambao wanapenda watoto wananifurahisha nawaona kama watu wenye rohosafi, watu wazuri na wenye unyenyekevu. Naona hivyo kwa sababu pia mimi ninayo tabia ya kupenda watoto.

Timu bora zaidi ya mpira wakiragbe wakimarekani ni USA Eagles. Ninapenda timu hii kwa sababu wanatia bidii sana na wanacheza kwa uchangamufu mwingi. Ninakumbuka sana mchezo wao mkuu katika finali ya mwaka wa elfu mbili ishirini na na tatu, mchezaji ninayempenda zaidi ni AJ Brown na ninahisi kujivunia kila wakati timu hiyo inapocheza.

Kitabu ninachokipenda zaidi ni kitabu cha utengano, ni kitabu cha hadithi, mhusika ninayemkumbuka zaidi ni maimuna, aliyenishauri kusoma kitabu hicho ni mwalimu wangu wa shule ya upili na ningependa sana kusoma kitambu kingine cha mwadishi huyu.

Nilimsaidia mtoto ambaye alikuwa amepotea njia kurudi nyumbani kwao. Nilipatana na mtoto mdogo wa umri wa miaka saba. Akiwa anaonekana kuchanganyikiwa. Nikamuuliza ni nini kilichokua kimeendelea, akanieleza kuwa alikuwa anaenda sokoni, lakini akapotea njia alipokuwa anarudi. Kwa maelezo yake, niliweza kumwelekeza hadi nyumbani kwao.

Timu ninayoipenda na bora ya mpira wa kiragbi wa kimarekani ni USA Eagles. Ninapenda timu hiyo sababu wanatia bidii sana na pia wanacheza kwa uchangamfu. Ninakumbuka vizuri sana mchezo wao katika fainari za mwaka wa elfu mbili na ishirini na tatu. Mchezaji ninayopenda zaidi ni AJ Brown. Kila wakati timu hii inapocheza najisikia kujivunia sana.

Mimi ni mchambuzi wa ubora, wa bidhaa mbalimbali. Ikiwemo bidhaa za kiteknolojia. Nilianza kupenda mambo ya teknolojia nikiwa katika shule ya msingi na hivo nikachagua kusoma somo hili. Kitu ninachokipenda zaidi katika kazi hii yangu. Ni kuwa tunaweza mimi pamoja na wenzangu kuvumbua mambo ambayo hayakuwepo kitambo. Changamoto kubwa ambayo ninapata katika hii kazi ni kwamba watu wengi ni wanaume na wanachukulia kwa udhaifu wanawake. Ningependa kubadilisha hiyo dhana na kwani wanawake kwa ubora wako sawa kama wanaume.

Rafiki yangu wa karibu zaidi anaitwa Winnie. Nilipatana na Winnie chuo kikuu. Tunapenda kusafiri, kwenda katika vituo vya burudani na pia kujiendeleza kimasomo pamoja. Ninakumbuka zaidi, jinsi alivyo mpole na mcheshi. Urafiki wetu umekuwa wa dhati kwa sababu tunaelewana vizuri na pia tunasaidiana. Winnie anapenda mambo ya teknolojia na pia ni mama.

Nilipenda somo la sayansi nilipokuwa shuleni. Nilipenda sayansi kwani katika somo hili niliweza kujifunza mambo mengi muhimu kama vile mwili wa binadamu na afya ya mwanadamu. Pia niliweza kujifunza kuhusu mazingira yetu na jinsi ya kuchunga mazingira. Pia niliweza kujifunza mambo ya teknolojia.

Mboga ninayopenda ni kabichi kwa sababu inapatikana kwa urahisi, pia ni chanzo kizuri cha vitamin C, vitamin K na pia nyuzi-nyuzi. Pia kabichi ina virutubisho vingine muhimu kwa mwili na kwa afya ya binadamu.

Ningependa kumuambia mtu anayeanza kazi kwamba ni muhimu sana kutia bidii katika kazi. Kujifunza njia muafaka ya kuwasiliana na wenzako kazini pia ni ya maana. Ni vizuri pia awe mtu anayependa kujifunza mambo mapya. Aombe usaidizi inapohitajika na pia anapofanya makosa. Akiri makosa yake, aombe usaidizi na pia kuomba msamaha.